Wakati walikizo, najistawisha kwa kupumzika, kujitunza na kufanya mambo ni nayo ya penda. Hutumia muda kusafiri au kutembelea maenio mapya, kusoma vitabu na kusikiliza mziki ili kupunguza mawazo ya kazi. Pia ujitahidi kufanya mazoezi mapesi, kula vizuri na kulalavya kutosha ili kurejesha nguvu. Zaidi ya hayo, hutumia likizo kujifunza kitu kipia au kutafakari malengo yangu. Jambo linalo ni saidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na mtazamo mpia.

Napenda kuhusu shirika langu mazingira yake mazuri ya kazi, ushirikiano kati ya wafanyakazi na fursa ya kujifunza na kukua. Kuna mawasiliano ya wazi ambayo hurahisisha kushirikiana na kuelewana na viongozi wanaojali mawazo ya wafanya kazi. Pia napenda jinsi shirika linavyothamini bidii na uwajibikaji. Jambo linalonitia motisha wa kufanya kazi kwa bidii zaidi na kuchangia mafanikio ya pamoja.

Napenda kutembea pamoja, kusikiliza mziki na kushiriki chakula na marafiki. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukiongea, kucheka na kubadilishana mawazo juu ya maisha na mambo yanao tuvutia. Pia napenda kufanya shughuli za burudani kama kucheza michezo au kuenda kwenye sehemu za kutembelea. Kwani huimarisha urafiki na unipa furaha ya pamoja. Zaidi ya hayo, munda huu pamoja na marafiki hunifanya nijisikie kupumzika na kujikusanya kisaikolojia, baada ya siku za kazi au shule.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hupanga ratiba ya kesho, kupumzika na kujitunza. Kwanza hupitia majukumu ya siku iliyopita na kuona ni kazi gani zimekamilika na ni yapi yanayohitaji kutiliwa mkazo kesho. Kisha, hupumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au kuangalia filamu fupi ili akili ipumzike. Pia hufanya shughuli ndogo za kujitunza kama kuosha uso, kuaanda nguo au vifaa vya kesho na kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa.